Kinachonipa motisha kazini, ni kuona matokeo ya juhudi ya zangu yakileta mchango chanya kwa kampuni au taasisi ninayofanyia kazi. Ninapofanikiwa kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi na kuona kuwa kazi yangu inasaidia kufikia malengo ya pamoja, najisikia kujivunia na kupata hamasa ya kufanya zaidi pia mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano mzuri na wenzangu, pamoja na uongozi unaodhamini mawazo ya wafanyi kazi hunifanya nijitolee kikamilifu na kudumisha nidhamu kazini.